Sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu zaidi ni sera ya uwiano wa maisha na kazi, kwa ninaamini kuwa mfanyikazi mwenye tija ni yule anayepata muda wakutosha kupumzika na kujiendelesha kibinafsi. Sera hii inahakikisha kuwa wafanyikazi hawachukii kupitiliza kwa kuwapa fursa kama saa za kazi zinazobadilika, uwezo wakufanya kazi kutokea nyumbani na kuheshimu muda wa mapumziko bila usumbufu wakikazi. Kwangu mimi, kampuni inayothamini afya ya akili na maisha ya kijamii ya wafanyikazi wake, hujenga uaminifu mkubwa, hupunguza msongo wa mawazo na mwisho wa siku huchochea ubunifu na ufanisi wa hali ya juu kazini.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Kwangu mimi, kuendesha baiskeli ni njia bora ya kuchanganya mazoezi ya mwili na furaha ya kuvumbua maeneo mapya kwa kasi inayoruhusu kufurahia mandhari. Hapa thika, kuna barabara na njia za mzunguko ambazo ni tulivu na kuendesha baiskeli alfajiri au jioni kuna nipa fursa ya kupata hewa safi na kutuliza akili baada ya kazi.

Zawadi nzuri zaidi niliowai kupokea ni saa ya mkononi ya zamani niliopewa na babu yangu. Kwangu mimi, dhamani ya zawadi hiyo haipo kwenye gharama yake ya kifedha, bali kwenye historia na kumbukumbu iliobeba, ilikuwa ni ishara ya dhamani ya muda na umuhimu wa kuishi kila dakika kwa kusudi. Kila ninapoiangalia, inanikumbusha kuwa muda ni rasilimali ya thamani sana ambayo hatuwezi kuirudisha, na hivyo inanihimiza kutumia wakati wangu vizuri kufanya mambo yenye maana na kuwajali watu wanaonizunguka.

Chakula ni nachokula mara nyingi mchana ni ugali kwa mboga za zamani na nyama ya kukaanga Kwani ni mlo kamili unaonipa nguvu na nishati ya kutosha kuendelea na majukumu ya siku nzima mlo huu ni rahisi kuupata na unaridisha sana Hasa mboga zinapokuwa ni sukuma wiki au managu zilizopikwa kwa kurembeswa na nyanya na vitungu vingi Kwangu mimi, mlo huu wakitamaduni usio choosha mambao unachanganya latha nzuri na afya ukinifanya njihisi ni meshiba vizuri na kuwa na umakini wa hali ya juu hadi jioni.

Mimi napendelea zaidi kusimamia kwa sababu inanipa fursa ya kuongoza, kuhamasisha wengine na kuona picha kubwa ya jinsi malengo yanavyoweza kufikiwa kupitia ushirikiano. Kwangu mimi, kusimamia si kutua amr, i bali ni kuweka mazingira wezeshi ambapo kila mwanachama wa timu anaweza kutumia vipaji vyake kikamilifu ili kufikia matokeo bora ya pamoja. Hata hivyo, ninamini kuwa ili uwe uwongozi mzuri, ni lazima uwe tayari kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wengine, jambo ambalo hufanya mchakato wa usimamizi kuwa safari ya pandembili, yenye lengo na kuleta maendeleo na mafanikio kwa kila mtu anaye husika.

Mimi napenda zaidi kutazama michezo hasaa mpira wa miguu kwa sababu kuna nipa fursa ya kufurahia ufundi, mikakati na ushindani wa hali ya juu nikiwa nimepumzika. Ingawa na furahia kucheza michezo midogo kama baiskeli au kukimbia kwa ajili ya afya yangu. Kutazama mechi kubwa kukiwa na msisimuko wa mashabiki na uchambuzi wa kina hunivutia zaidi na kunifanya njihisi sehemu ya jamii pana ya michezo.

Wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kufanya dakika kumi na tano za mapumziko ya makusudi bila kutumia kifaa chochote cha ki digitali ambapo unajiruhusu tuu kukiti mahali tulivu kupumua kwa kina na kuangalia mazingira ya nayo kuzunguka. Katika ulimwengu wetu wa sasa na wenye harakati nyingi, mara nyingi tunasahau kuipa akili muda wa kutulia na kujirudisha kwenye wakati uliopo, hivyo kitendo hiki kidogo kinaweza kukusaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza umakini na kukupa nishati mpia ya kukamilisha majukumu yalio salia.

Mimi ninapenda zaidi mikutano ya ana kwa ana yenye malengo yaliyo wazi, kwani inaruhusu mawasiliano ya kweli na ushirikiano wa karibu ambao mara nyingi hupotea kwenye mikutano ya kidigitali. Kwangu mimi, mkutano bora ni ule ambao hauchukui muda mrefu bila sababu, bali unatua nafasi kwa kila mshiriki kuchangia mawazo yake kwa uhuru na kuondoka na hatua madhubuti za utekelezaji. Napendelea mikutano inayo fanyika katika mazingira tulivu na sio rasmi kama vile kwenye chumba chenye mwanga wa asili au hata bustanini kwa sababu mazingira kama hayo kuchochea ubunifu, upunguza shinikizo na kufanya mazungumzo yawe yenye tija na kuvutia zaidi kwa kila mmoja.

Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia, hasa zile za pama au kofia za michezo kwa sababu zinanipa muonekano wa kipekee na pia ni kinga nzuri dhidi ya jua kali. Kwangu mimi, kofia ni zaidi ya vazi tu ni kifaa kinachoweza kubadilisha kabisa haiba ya mtu na kuongeza hali ya kujiamini iwe niko kwenye matembezi ya kawaida ya mwisho wa wiki au katika shughuli za kijamii zisizo rasmi. Huwa nafurahia jinsi kofia inavyoweza kuendana na mavazi mbalimbali ikileta uwiano kati ya mtindo wa kisasa na urahisi huku ikilinda na kunifanya nijihisi vizuri katika mazingira ya nje.

Mimi huanza mradi mpya wakazi kwa kufafanua malengo makuu na matokeo ya nayo tarajiwa ili kuhakikisha kuwa kila hatua nitakayo chukua inaelekea kwenye shabaha sahihi tangu siku ya kwanza. Kwangu mimi, hatua ya awali inahusisha kukusanya rasilimali zote zinazo hitajika kuandaa mpango kazi wakina na kuwashirikisha wadau muhimu ili sote tuwe na uelewa mmoja wa majukumu na muda uliopangwa. Napenda kuanza kwa kufanya uchambuzi wa changamoto zinazo weza kujitokeza na kueka mikakati ya kuzitatua mapema, jambo ambalo hunipa ujasiri wa kusonga mbele kwa mpangilio na umakini mkubwa huku nikigawanya mradi katika sehemu ndogo zinazo tekelezeka kwa urahisi ili kudumisha kasi ya maendeleo.

Mimi binafsi napenda zaidi mbwa kuliko paka kwa sababu ya uaminifu wao mkubwa na uwezo wao wa kushirikiana na binadamu kwa ukaribu katika shughuli mbalimbali. Kwangu mimi, mbwa ni rafiki mchangamfu anayeweza kunisindikiza kwenye matembezi ya jioni na kunipa hamasa ya kukua na bidii huku wakinionyesha furaha ya wazi kila ninapowajali.

Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni samawati, kwani inanipa hisia ya utulivu, amani na nafasi kubwa ya kufikiria. Kwangu mimi, rangi hii inawakilisha kina cha bahari na upana wa anga, mambo ambayo hunikumbusha umuhimu wakua na mtazamo mpana katika maisha na kubaki na utulivu hata katikati ya changamoto. Ninahisi kuwa samawati ni rangi inayovutia na haina usumbufu machoni, hivyo hunitengenezea mazingira mazuri ya kuzingatia kazi na kunipa ubunifu mpya ninapokuwa nimezungukwa na kazi.